Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi, akili yangu huwa tulivu na yenye umakini na ninanguvu zaidi kuanza majukumu muhimu. Asubuhi pia huwa inanisaidia kupanga siku yangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi za mchana ikiwa inahitajika kwa upande wangu.

Ninapenda kula kwenye mikahawa, midogo au maeneo tulivu yaliyo karibu na nyumbani. Napenda sehemu ambazo chakula ni kizuri, bei ni nafuu na mazingira ni ya kupumzisha. Wakati mwingine napenda kula nje pamoja na marafiki au familia. Kwangu kula nje ni njia ya kufurahia chakula na muda mzuri na watu ninao wapenda.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya joto. Ninayapenda kwa sababu kuna mwanga mwingi hali ya hewa ni nzuri na kuna fursa nyingi za kutoka nje na kufurahia mazingira. Pia ni wakati mzuri wa kusafiri kukutana na marafiki na kufanya shuguli za nje. Majira ya joto unifanya nijisikie mwenye furaha na nguvu zaidi.

Ninapenda vyote. Kusimamia na kusimamiwa. Kulingana na mazingira, ninapokuwa kiongozi, napenda kusaidia wengine, kupanga kazi na kuhakikisha timu inafikia malengo. Ninapokuwa ninasimamiwa niko tayari kusikiliza, kujifunza na kufuata mwelekeo uliowekwa. Kwangu, muhimu ni ushirikiano na heshima katika kazi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi nakula chakula changu na kuchukua muda mfupi kupumzika. Wakati mwingine huwa natambea kidogo, kuzungumza na wenzangu au kuangalia simu yangu. Mapumziko hunisaidia kurudisha nguvu na kurudi kazini nikiwa na umakini zaidi. Kwangu ni muda muhimu wa kutunza mwili na akili.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kuzungumza, kucheka na kushiriki mawazo. Wakati mwingine tunatoka kutembea kula pamoja au kucheza michezo. Pia napenda kuwategemea na kushirikiana nao katika nyakati ngumu. Kuwa na marafiki huniletea furaha na pia kunanifanya nijisikie kuungwa mkono.

Ndiyo, niliwai kujifunza kupiga gitaa kidogo. Nilianza kwa kujifunza akodi rahisi na nyembo chache. Ingawa, si kufika kwanga cha juu sana. Pia ilinisaidia kupenda muziki zaidi. Bado napenda kupiga gitaa mara kwa mara kwa kujiburudisha pia. Pia napiga gitaa kwa kutengeneza muziki. Pia gitaa hunisaidia kwa kuburudika pamoja na marafiki zangu.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa uwazi na heshima. Mara nyingi hutumia mazungumzo ya ana kwa ana, simu au barua pepe kulingana na hali. Pia napenda kusikiliza maoni yao na kushirikiana kutatua matatizo. Mawasiliano mazuri hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na kuboresha kazi ya timu tukiwa pamoja.

Asubu ya leo nilipoamka, niliamka saa moja asubuhi. Kitu cha kwanza ambacho nilifanya baada ya kuamka na kupiga magoti na kushukuru mwenyezi mungu kwa kunipa siku ingine. Nilikula mandazi pamoja na chai asubuhi. Nilienda kazini na kufika kazini masaa ya saa mbili na kuanzia siku yako. Kwa hiyo asubuhi nilijihisi vizuri na nikaweza kuendelea na kazi zangu.

Ningependa kujifunza kushona na cherehani. Kuanzia nikiwa mdogo kitambo nilikuwa napenda kushona na cherehani na nilikuwa napenda kushona vitambaa, nilikuwa napenda kushona neti na nilikuwa napenda pia kushona nguo za watoto. Nikiwa na cherehani naweza nikafanya ujuzi wangu zaidi ili kuweza kufanya kile kitu ambacho ninacho kipenda.

Nasherehekea siku kuu pamoja na marafiki, pamoja na familia na pamoja na watu wangu wa karibu. Tunasherehekea siku kuu kwa kusikiliza muziki, kuchukua filamu, kudansi na pia kukula tukiwa pamoja. Pia tunasherehekea siku kuu kwa kuchapa story na kufikiria yale mambo ambayo ni ya kitambo tukijikumbusha.

Napendelea suruali kwa sana sana. Suruali ninapovaah uwa inanisaidia kukua mwepesi na pia suruali inanisaidia kufanyia vitu mingi. Nikiwa na suruali inanisaidia kufanya mazoezi kwa mfano na weza kukimbia vizuri bila matatizo yoyote. Lakini nikivalia sketi kuna mambo ambayo siwezi nikaweza kuyafanya.